Naam kwa hakika, nimewahi kushiriki katika mashindano. Nakumbuka nilipo kuwa katika darasa la saba, nilishiriki katika mashindano ya kuogelea. Mi ni mtu ambae, nimependa kuogelea tangu niwe mtoto mchanga. Na kumbuka nilipo anza shule yangu, apu katika shule ya chikichia. Mama yangu aliningiza katika mafunzo ya kuogelea. Na tangu hizo siku enzi nilipo kwa mdogo, nilianza kushiriki katika mambo ya kugelea na hivyo ndivo nimeweza kuwa hadi wakati huu naenda katika competition ya kuogelea na nakumbuka nimeshinda medali aina, kuna siku nilichukua nambari 3, kuna siku nilichukua nambari 1 kuna siku nilichukua nambari 4, na kumbuka hiyo siku ambayo nilichukua nambari 4 mashindano yalikuwa ngumu sana hiyo siku sikuwa najihisi mwili vizuri Lakini kwa sana mimi ni mtu ambae ni mebobea katika sekta ya kuogelea na nivizuri pia kujifunza kuogelea kwa sababu iwapo tuseme umejipata katika tabu fulali na umerushwa katika bahari ama pahali popote unaweza kuokoa maisha yako.

Swali ni nieleze chumba changu cha kulala. Chumba changu cha kulala si kubwa wala pia si ndogo. Kuta za rangi zangu ni rangi nyeupe, halafu pia kitanda changu. Kinaniridhisha kwa sababu ni kitanda ambacho inanitoshelea mimi mwenyewe kibinafsi. Lakini nina natumai kwamba mwezi, baada mwezi mbili, naweza kubajilisha kitanda changu ninunue kitanda kubwa. Na kitu ambayo naona kutoka dirishani mwangu, naona ndege, naona anga, naona mawingu. Kitu ambayo nakipenda zaidi katika chumbani changu ni kwa sababu ni chumba kizuri na kinakaa rembo sana. Pia watu wanapokuja katika chumba changu, wanaweza kufurahi kwa sababu wanasema ni kizuri, kimepangwa vizuri halafu pia. Mi ni mtu ambaye ni safi kwa hakika sana. Hivyo inamaanisha kwamba sipendi uchafu katika chumba changu nahakikisha kwamba kwa wiki nakiosha kama mara tano ama mara nne kwa wiki.

Kitendo gani cha wema ni mewai kukifanya? Naeza sema kwamba ni meshareke katika vitendo vingi vya wema na nashukuru mwala kwa sababu hii imeweza kusaidia mimi kusaidia watu ingine. Nimewai changia msichana moja, sera za shule, ili haweze kuenda shule. Nishai saidia watu ambao hawajijiweza kula chakula. Tulikuja kama jamii tukachanga pesa ili wasichana, wa mama, wa baba, vijana wote waweze kupata chakula ya kula. Pia tumefanya mambo kama vile kupanda mti katika jamii ili unapata miti hii inaweza kuleta mvua, miti hii inaweza kusaidia jamii isiwe katika pahali ambapo unapata mvua haikuji na hawaezi kupanda mimea zao ili waweze kupata chakula. Kula kila siku. Pakiwa na mvua watu naishi vizuri, wakulima wanalima na pia mifugo kama vile ngombe, mbuzi kondoo wanapata chakula ya kula sababu nyasi imemea.

Swali ni ushauri gani ningependa kumpa mtu mwingine? Naeza sema hivi kwamba, ushauri ambaye ningempa mtu mwingine au mtu yoyote katika hii dunia ni kwamba, uwe usikubali kubebewa akili na mtu yoyote kuwa mtu ambaye una akili zako kibinafsi. Pili, ukianza kama uko shule, kama we ni wanafunzi na uko shule, tiabidii kwa sababu, maselimu yako ni maisha yako katika maisha za usoni. Tatu ni kwamba bidii yako itakuokolea sana katika hii maisha na sema hivi kwa sababu watu wengi unapata hawajasoma lakini kama wazazi wako wameweza kukutaftia karo ukaenda shule ukasoma ni vyema kwamba we kibi nafsi utie bidii kwa hakika. Alafu tatu naeza sema ni kwamba katika unapoanza kazi ukienda kazi ni pale na umeandikwa kazi na mkubwa wako ama mdosi wako, enda ufanye kilicho kupeleka uko usiende kuwa mtu ambayo una umbea, usiende kuwa mtu ambayo unasengenya watu wengine usiende pia kakau kuwa mtu ambaye haendi kufanya kazi yake na bidii alafu unapata unafutwa kazi, fanya kazi yako ukimaliza kazi yako, rudi nyumbani na ujifunze kuwa katika kukua tu kushugulika na maisha yako si shugulike na maisha watu wengine kwa sababu ukiwa mtu mbea itakuletea maneno mengi.

Swali ni je, ni mewai kutembelea ziwa au moto. Kwa hakika, ni mewai kutembelea ziwa. Na kumbuka, nilipo kuwa katika kidato cha tatu. Tulipele kwa katika county ya Kiambu. Tukaenda tukangaliwa ziwa. Haa, ilikuwa katika nchi ya Zimbabwe. Tuliangalia ziwa Victoria. Pia mto, mto, mto nimeiona kwa wengi. Kuna mto ka pahali nyanya anaishi, panamito, mto mengi sana. Pana pia mto inaitwa Nile pia hiyo tumeiona na kwa hakika mto ni mzuri kwa sababu unaziwa ni mzuri kwa sababu yaani inaleta inafanya mandhari iwe iwe nzuri pia ukiangalia unapata nchi inapata pesa ambapo watalii wa kija kutembele nchi yenyu na kwenda kuangaliwa ziwa fulani pesa huwa inatengeneza kwa sababu huwa wanalipa pesa fulani ilikuenda kuangalia mandhari ya hiyo nchi. Naeza sema kwamba ziwa ni mzuri na pia mto ni mzuri. Pia wanyama kama samaki unaweza wapata kwa ziwa, pia pia mamba.

Mfereji gani wa tv unaofuata kwangu mimi kuna mifereji tatu ambayo nafuata nafuata Citizen, nafouaa NTV, na nafuata KBC. Hizi mifereji imefanya tuwe tujue nini ambayo inaendelea katika nchi yetu, mambo gani huwa yanafanywa na pia ni nini tunajifunza katika mitandao hizi. Naweza sema pia kwamba ni muhimu kufuata mifereji kwa sababu yanaweza kwelezea nini ambayo inafanyika katika nchi yako. Pia, kuna vipindi vya kutumbuiza kama vile maria, kama hizi za wazungu pia, unatazama vile watu, ambao wanapendana, nini wanafanya. Kwangu mimi, imekuwa ya kunielimisha na pia kunitumbuiza. Na pia, unapata wakati wa jioni, tunaporudi kwa nyumba, familia mzima huwa, tunatazama runinga, tukifurahi, pia tukikula na tukitazama pamoja. Sisi kama familia unapata kwamba tunafurahia vipindi hivi tunavo zitazama katika televisheni.

Mimi ni mtu ambaye napenda kufanya mazoezi kwa sababu mazoezi ni mzuri kwa sababu unaweza kuchunga mwili yako. Tuseme kama we ni mtu ambaye umenenepa na unataka kupunguza kilo. Naeza kusihi kwamba ufanye mazoezi kwa sababu mazoezi itachunga mwili yako. Pili, mazoezi itakufanya ukue mwenye bidii kwa sababu unaweza kimbia hapa na pale. Unaezafanya vitu kwa haraka kwa sababu afya yako ni mzuri. Tatu, naeza sema kwamba katika wiki huwa mi nafanya mazoezi kama mara nne Alafu kwamba wakati wengine unapata naeza kimbia katika uwanja Naeza tembea sana kama mda wa saa mbili ili niweze kupata ngovu vizuri Pia naeza enda katika gym ambapo unapata naruka kamba nafanya mazoezi ya kukimbia Hii inanifanya iniwezeshe kwamba ata nikieza rudi nyumbani kwangu Nasikia akili yangu iko vizuri na pia naweza fanya kazi yangu vizuri na kuendelea siku yangu vizuri kwa sababu nimekua mchangamfu.

Lugha ambayo ningependa kujifunza kwa uhakika ni lugha ya kiitaliano. Nasema hivi kwa sababu lugha ya kiitaliano kwanza ni lugha ambayo imeweza kuvuma katika hii dunia. Unapata watu wengi wameweza kujifunza kiitaliano. Pili, unapata kwamba lugha ya kiitaliano ukieza enda kama nchi yao, yenye ni Itali, unaeza jifunza hii lugha kwa sababu tuseme kama we ni mtu ambaye anatembea hiyo nchi. Ukifika huko ni rahisi kwako wewe kuongelesha bila kukosa kuelewana Yani hata kama kukikua na tukio ambaye imefanyika na unataka kujieleza. Itakua rahisi sana wewe kujieleza kwa sababu mnaelewana. Pia nimependa sana kutembea katika nchi yao kwa sababu. Nchi yao ina mandhari nzuri, ina mambo mazuri ya kutazama na pia inajulikana nchi ya mapenzi Kwangu mimi ngependa kwenda huko ndio ili nikieza kufika huko nimeweza kuielewa na kuiongea hiyo lugha.

Swali ni chakula gani ninayo kula mara nyingi mchana. Naeza sema kwa uhakika mimi ni mtu ambaye kwanza huwa sipendi kula mchana. Lakini ijapokua najipata kwamba nakula mchana. Napenda kushiriki kukula chakula kama vile napenda kula ndizi. Napenda kula machungwa, maembe, nanasi, paipai. Pia unapata kwamba hizi chakula huwa ni vitamu sana. Na pia mara nyingine naeza pata nimepika ugali, ugali na mboga, ugali na nyama, ugali na kuku. Na huwa inanisaidia na wakati ambapo unapata nakula mchana inamaanisha kwamba sitakula usiku. Kwa sababu mimi si mtu ambaye napenda kula chakula nyingi vile.

Swali ni je napenda kujifunza historia. Kwa hakika, mi ni mtu ambae napenda kujifunza historia sana. Kwa sababu, historia ni muhimu kwa sababu inakufunza mambo ya kale. Pia mi ni mtu ambae napenda kujua mengi. Napenda kujua mbona vitu vilikuwa hivi. Mbona vitu vilikuwa vinafanyo hivi. Na pia kujifunza historia, inakuongeza maarifa mema ambao hukua unajua. Ningependa nikipata pesa nzuri niweze kusafiri katika inchi mbalimbali ili weze niweze kusoma historia yao niweze kuielewa mbona ama kitambo alikuwa mbona alikuwa wanafanya hii hivi desturi yao ilikuwa vipi na iniwezeshe kujua mengi.

Natazama video mitandaoni katika YouTube naamini mtu ambaye pia napenda kujiburudisha, ninapokuwa, napomzika. Video ambaye unavitazama pale YouTube ni video ambaye unapata vina nitumbuiza kama vile kuona vya mapezi, vya vita, vina vishutua. Pia naangalia pia pale Netflix. Netflix ni sehemo ambapo unapata pana video mingi vya kutazama kama vile yani mingi ya aina nyingi.

Swali nimewahi kusafiri wapi mahali pazuri. Nakumbuka nilipokuwa mchanga, mtoto mdogo hapo nikiwa na umri wa miaka nane. Mzazi wangu alinipeleka katika nchi ya Uganda. Nikiwa katika nchi ya Uganda tulienda kampala. Na kampala ilikuwa nchi mzuri, ilikuwa safi. Tukaenda katika kulala katika hoteli ingine nzuri. Lakini nakumbuka wakati tulipoenda huko kulikuwa kunanyesha. Lakini ilikuwa wakati mzuri. Pia nimefika Tanzania, Tanzania ni nchi nzuri ambayo watu wanakukaribisha, wana roho safi Chakula yao ni nzuri Nakumbuka nilienda katika galaria yao ambayo ni kubwa katika East Africa na wana vifaa mingi ambavyo wameeka na inatupea historia ya wakati huo na vitu ambayo vilikuwa vinafanyika Pia katika nchi yangu yenyewe unapata nimetembea katika maeneo mbali mbali kama Isiolo, Mombasa, Nakuru, Eldoret, Nairobi, Kajiado yaani mahali pengi na nimeweza kusoma na kujua mengi.

Swali ni je, nimewai kusafiri kwa ndege na nimewai kusafiri kwa ndege. Na kumbuka nilipokuwa darasa la saba, nilisafiri kwa ndege kuenda Mombasa, na pia ilikuwa mzuri kwa sababu nileza kufurahi, alafu tulipofungua shule, tulipotuka likizo. Nileza kuhadithia marafiki zangu, kuhadithia kwamba nilitumia ndege na ilikuwa mzuri, tulienda na wazazi wangu, na pia niliweza tuu mimi kibinafsi kwa kikisha kwa mba ningeweza kwa adithia marafiki zangu hadithi kwa zababu marafiki wangu wengi wameweza kutumia ndege na tangu hiyo siku umepata kwamba ni mara nyingi nimetumia pia kuenda ndege nimeenda ndege hadi Tanzania, nimenda ndege hadi Morocco, nimenda ndege hadi Egypt na ndege hadi yani inchi nyingi kwa kweli.

Kwa hakika, mimi sii mtu ambaye anapenda kuvaa vipuli, kwa sababu vipuli huwa naviona kama mzigo katika masikio yangu, na sijapata bado kudunga masikio yangu ama kutoboa masikio. Lakini kwa kuzitazama, mi ni mtu ambavyo navipenda kuviona kwa sababu naona kwamba kuna vipuli vya aina nyingi, kuna vipuli ndogo, kuna vipuli kubwa, kuna vipuli vya plastiki, vingine vya chuma. Lakini natumai kwamba hivi karibuni naweza toboa masikio yangu ili nivae vipuli.

Swali ni niambie kuhusu harufu unayo ipenda zaidi. Kwa kweli, unaweza kushiriki kwa harufu gani, mi napenda harufu ya marashi. Kwa sababu marashi, huwa yananukia vizuri. Haswa ile marashi ya warabu. Iyo ndo marashi ambayo napenda. Naam, ni manukato. Pia ata kwa maua, napenda pia kupaka mawazangu harufu nzuri ili weze kunukia. Kwanza kama vile unavukua kama umeieka kwa nyumba jie na kumbuka ni wakati gani na yo hisi ya rufu hii na kumbuka wakati ambao na hisi ya harufu hii ni kitoka tuseme kama najitarisha kuenda pahali hua najipaka manukato hili niweze kunukia vizuri pia kuna watu ambao pia ni muasikia wakinukia harufu manukato nzuri ya ainamingi ya warabu na nazasema kwamba hua minazipenda Swali ya ingini ni kumbu kumbu gani harufu hiu na kukumbusha na kumbuka alia ninulia manukato hii ni mume wangu Alipukua aliendencha Dubai na kumbuka wakati huu alipo ninulia Napo jipaka na mkumbuka yee kusabu yee ndi alia ninulia marashi hii Una hisi vipi ukipata harufu hiu Una hisi vizuri na hisi najua kwamba ata nikitembea palipo pote wato na jua kwamba huyo mwenye hiyo marashi ni mimi.

Swali ni nafanya nini wakati wa baridi kali kwa kweli mi kwanza ni mtu ambaye sipendi baridi kali. Nasema hivi kwa sababu wakati wa baridi kali huwa nafungana kifua yangu ama napatwa na kifua kikuu ama homa. Lakini kuna vitu ambavyo katika hii dunia unapata hatuwezi zuia. Wakati ambapo pana baridi kali nahakikisha kwamba navaa vazi ambalo litanikinga nisipate homa ama nisifungane kifua. Ama pia unapata wakati huu naweza kukunywa maji moto ambayo inanichunga kifuwma yangu Pia kifua yangu isifungane Alafu kwamba nahakikisha kwamba naota moto hua unapata hapa katika Kenya Tunawasha jiko jiko inatusaidia kuuleta joto katika nyumba ama pali popote ambapo unapokuwa Lakini kwa hakika mimi kuvaa vizuri kuoga na maji moto wakati wa baridi nahakikisha kwamba situmii maji baridi kwa sababu maji baridi yataweza kunifunga kifua na nipate ugonjwa kuoga na maji moto, kula chakula moto, kuvaa vizuri na pia kukunywa chai moto huwa inanisaidia kwa sana.

Swali ni je nimewahi kuenda maonyesho ya sanaa, kwa hakika mimi ni mtu ambaye nimeenda kwa katika maonyesho ya sanaa, na maonyesho ya sanaa ni mazuri kwa sababu yanaweza kukutumbuiza kama wewe mtazamaji, nimeenda katika sanaa ambayo unapata watu wanapiga densi, watu wanatunga mashairi, watu wanahadithia historia fulani ambayo labda ni ya nchi fulani ama utamaduni fulani. Na nilipokuwa katika shule ya sekondaria, nilienda katika, ama pia tunaita shule ya upili, nilienda katika mchezo wa sana, fulani ambao unapata kwamba, watu walikuwa wanapiga densi na kwa hakika shule yetu ilishinda ikakuwa nambari ya pili. Alafu pia ilikuwa wakati mzuri kwa sababu nilipata kuzungumza na wanafunzi wa shule nyingine tukawa marafiki, tukakuwa tukija nyumbani katika likizo Tunaweza kutana pamoja, kujumuiana pamoja, kufurahia Pia kuenda kutembea katika mandhari tofauti na hadi wa leo bado sisi ni marafiki.

Changamoto ambazo mimi hukutana nazo kazini mara kwa mara. Unapata ni changamoto kama vile. Unapata kuna watu ambao unafanya nao kazi. Saa zingine unapata hua hawana roho nzuri. Unapata kwamba saa zingine wanaeza zungumzia mtu mwingine mabaya. Kwa hivo ni vizuri pia we kuto kuhakikisha usihusiane watu kama hao. Ama tuseme kama kuna teknolojia mpya ambayo imekuja na sijui kuitumia Unapata kwamba lazima nitie bidii ni jifunze kwa sababu ili uweze ata pia kupandishwa cheo Lazima ukue na ubunifu wa kujua vitu mbavu zimekuja, zimetokea na jinsi ambavyo unavitumia Wakati kama huo ambapo unapata unajifunza kuhusu teknolojia mpya Unapata kwamba inachukua masaa yako mengi Lakini kwa uhakika ina manufaa mingi kwa sababu unaweza kutumia iyo mambo umejifunza kufanya mema katika kazi yako pia naeza imiza watu wanapo kuwa kazini usijingize kwa mambo hayakuhusu ili usijilete shida hapo awali.

Ningependa kuona maendeleo gani katika jamii kwa hakika, ningependa kuona maendeleo kama watu ambao naona watu wanajijenga katika maisha ili waweze kuwa watu bora, pia ningependa kuona watu ambao wanabidi katika kupanda mimea, kufuga wanyama ili waweze kupata chakula, pia kuuza wapate fedha zao wenyewe kwa wenyewe, Pia nawezapenda kuona wasichana wenge ambao wanaenda shule waeze kupita katika masomo yao ili wawe watu bora. Ni vizuri kuona jamii yako ikiendelea kwa sababu mnapo endelea na mnapo shikana mikono mnajua kwamba mnafanya kazi nzuri.

Je, ninapenda kufanya kazi nyumbani kwa hakika, mimi ni mtu ambaye napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kazi nyumbani huwa inanifurahisha sababu naweza kusaidia wazazi wangu ili waweze kupumzika. Pili, kazi ambazo unapata napenda kujumuika kufanya ni kazi kama vile kuosha nyumba, kupiga deki, kupika chakula, kuosha vyombo. Mimi ni mtu ambaye nahakikisha kwamba na nachunga mazingira yangu ili yawe safi. Lakini pia kazi ambayo pia napenda na naona kwamba napenda kufanya ni kazi kama vile kuhakikisha kwamba nafanya ukulima. Nalima ili nipande chakula na najua kwamba tukipanda chakula tutapata pesa na pia tutapata chakula ya kukula katika kujumuika nayo katika nyumbani. Hivi mimi pia napenda kukama ngombe ili tuweze kupata maziwa mimi ni mtu ambaye napenda kunywa chai asubuhi na jioni ninapokama ngombe napata maziwa ya chai.

Swali nafanya mazoezi asubui ama jioni kwa kweli mi ni mtu ambaye nafanya mazoezi asubui. Lakini napokuwa unapata kama sikupata wakati asubui huwa inanilazimu nifanye mazoezi yangu jioni. Mi ni mtu ambaye napenda mazoezi sana kwa sababu mazoezi ni muhimu ili uweze kuchunga afya yako. Pili mazoezi inakufanya uwe mchangamfu kwa kila kitu ambapo unafanya. Ata ukieza ambiwa kimbia unapata kwamba huwezi kimbia na uzito mwingi kwa sababu ume ushafunza mwili yako kufanya mazoezi. Pili, umuhimu waa mazoezi ni kwamba unapofanya mazoezi, unaweza kufanya kitu chochote vile kwa sababu mfano. Kama tuseme umeongeza kilo na unataka kupunguza kilo Naeza kuimiza ukimbie, uruke kamba ama pia ujiunge na mambo kama vili kuogelea Hua nafanya mazoezi mara ine kwa wiki na huwa inanifanya niwe mchangamfu.

Swali ni je, napenda kuandika kwa mkono au kompyuta? Kwa kweli, mi ni mtu ambaye napenda kuandika kwa kompyuta. Sababu ya kwanza ni kwamba. Tunaishi katika dunia ambayo mambo ni mengi na masaa ni machache. Inabidi kama binadamu yoyote uwe mchangamfu na ufanye vitu kwa haraka. Kwangu mimi unapata nafanya kazi kwa uharaka kwa sababu sina wakati wa kupoteza. Computer imeweza kurahisisha maneno kwa sababu kama ni barua unaandika, unaweza iandika kwa haraka na uitume. Pia inaweza kukuwezesha kuokoa wakati na usipoteze wakati muda mwingi. Hivyo inamaanisha tuseme kama ulikuwa na barua ambayo unafaa kuandika, ama tuseme kazi ambayo ulikuwa unafaa kuifanya. Unaifanya haraka unamaliza alafu unaenda unaendelea na kazi nyingine. Kompyuta imerahisisha maisha ya binadamu wengi kabisa na naeza sema kwamba pia Kuna kompyuta ambayo sio bei ghali mtu yeyote anaweza anza kuweka pesa vizuri kisha ununuwe.

Kwa mara nyingi, mi ni mtu ambaye napenda mchezo kwa sana. Na nasema hivi kwa sababu, mchezo huwa inanifanya ni hisi kama nimekua mchangamfu katika maisha. Pia, unapata mchezo inanifanya mimi pia niwe mtu bora katika maisha. Kwa mara nyingi, mi ni mtu ambaye nachezana wa mandugu zangu, watoto katika jamii. Pia wazazi wangu, tunapokuwa, tunaenda inje alafu unapata kwamba tumejipanga katika timu mbili. Tunacheza watoto, wakishindana na wazazi Naezahimiza mtote ajifunze asiwai sahau kucheza kwa sababu kucheza ina kufanya uwe mtu mchangamufu katika maisha.

Msimu gani wa mwaka ambao unaopenda zaidi? Mi napenda msimu ambapo pana mvua. Msimu huu kwangu mimi hua inanifurahisha kwa sababu ni msimu ambao unapata kwamba. Sisi kama wanajamii, kama kuna wakulima, wakulima wanaeza panda mimea zao. Ili, jua inapokuja wanaeza ku, wamepalilia na wanaeza kuvuna. Alafu pia katika msimu huu unapata kwamba mimi ni mtu ambaye ni mchanga mfu kwa zaidi vile hasa nahakikisha kwamba wakati wa msimu huu naeza fanya vitu vingi kama vile naeza tengeneza keki, naeza pika, naeza piga mapicha nzuri nzuri Pia ni wakati ambapo mina penda kukaa kwa nyumba ili niweze kupumzika, kustarehe na nitazame runinga Msimu huu pia ni mzuri kwa sababu huwa unasikia pana utulivu wa roho na utulivu wa akili.

Ninapo jua kwamba ninaenda katika mkutano fulani, mini mtu ambaye napenda kujiandaa kwa uhakika, sipendi kufanya kazi ambayo, ni kazi chafu ama ni kazi ambayo uwezi, mdosi wangu atasikia kwamba si kufanya kazi vizuri. Nikijua ambapo mimi naenda katika mkutano ambaye inaniitaji niongee ama nitoe maoni na kikisha kwamba nafanya research yangu vizuri pale mtandaoni. Pia na iandika katika kompyuta yangu ili napoenda kuongea naeza elezea nikionyesha watu wangu wakazi. Na pia naweza kuelewa kitu ambapo unaiongelea ili ninapoulizwa swali naweza kuijibu bila kuogopa. Naweza imiza mtu yeyote ambaye unapo jiandaa katika mkutano yoyote. Usiende katika mkutano kama hauju ni nini unaiongelea. Usiende katika mkutano kama hauna kitabu na kalamu. Hata kama sisiwewe ambaye unaenda kuongea. Uwe na kitabu ili uweze kuandika mambo ambayo ni maana unayoyaskia.